Ninapoangalia nje kupitia dirishani mwangu naweza kuona miti ya kijani, majengo machache na barabara yenye watu wanaopita. Miti imejaa majani mabichi huku majengo yakiwa yamesimama kwa mpangilio mzuri. Ni wakati wa mchana kwa sababu kuna mwanga, wa jua unaoangaza vizuri na anga linaonekana kuwa angavu. Nje kuna upepo mwanana unaofanya majani ya mti kuyumba taratibu. Hali inayofanya mazingira yaonekane tulivu na ya kupendeza Mandhari hii hunifanya nijisikie mwenye amani na furaha ninapoendelea na shughuli zangu ndani ya chumba.

Napenda kuenda madukani wakati wa asubui au mapema mchana kwa sababu huwa kuna watu wachache na hivyo ni rahisi kununua bidhaa zinazo hitaji kwa utulivu. Pia napenda kupanga safari yangu madukani hili nipate muda wakutosha kuangalia bidhaa na kulinganisha bei ili kufanya manunuzi bora.